Ninapendelea sana kwenda madukani siku za mwisho wa wiki jumamosi ama jumapili, ila napendelea sana siku ya jumamosi kwa sababu maduka mengi yanakuwa yamefunguliwa na wetu wengi huwa wanafanya manunuzi siku hiyo siku ya jumapili nayo pia napenda ila mara nyingi ukute baadhi ya maduka yanakuwa yamefungwa kutokana na kwamba watu wanatumia siku hiyo kwa ajili ya mapumziko na kuenda kanisani kwa ajili ya ibaada na kupumzika na familia japo kuwa nayo pia ni siku nzuri ya kuenda madukani ila ni changamoto yake ni kwamba siku hiyo maduka mengine mengi yanakuwa hayafunguliwi hivyo siku yangu yapendwa zaidi ya kuenda madukani ni siku ya jumamosi kwa sababu kuna uhakika mkubwa wa kupata huduma zote ambazo unaziendea madukani kwa siku hii.